Ninafanya kazi na ushirikiano na wengine, ili tuweze kufanya kazi pamoja, tukue na matokeo, matokeo inayo, inayo, inayo, fanana katika kazini, ili, ili tuweze kujua ni nini inafaa kufanyika, na ni nini imekuja mapya, wenye wengine hawajui, hawajui kufanya, sasa kwa au, tuseme tuko watu kumi, na kuna moja anajua kitu imetendeka, ama kitu imekuja, imekuja, inafaa kufanywa, imekuja na ni mpya, sasa juu mmoja wetu anajua itabidi afundishe hao wengine wote, wajue ili tukue na matokeo inayofanana katika kazini. Na hiyo inaboresha, inaelimisha, inaleta katika kazini tuwe na furaha. Wakati unaamka asubuhi kuenda kazini, huna ile uchovu. Unajua nikienda huko hata kama hakuna kitu yenye, naeza enda kufanya. Kama kuna kitu ingine, mimi ni mapya kwa hiyo jambo, kuna mmoja wetu maybe anaeza kuwa anajua, anajua na atatusaidia.

Jee, unapenda kusafiri na ramani au GPS. Mimi kwangu nasema ningependa kusafiri na GPS sababu GPS inapeana maelezo. Maelezo inapeana maelezo vile unafaa kuenda. Utafika pale inakupea tena direction unaenda hivi. Then na ramani, ramani ni picha. Ni picha tu inakupea. Sasa nikitofautisha ramani na gps mimi naweza penda kusafiri na gps.

Je unapenda kucheza ngoma eeh mimi napenda kucheza ngoma sana ngoma inafanya inafanya inafanya sa zingine natulia kama nikona nikona nikona mawazo inaenda ngoma inaniburudisha zingine zinanielemisha zingine zinanifundisha napenda kucheza ngo.

Swali ni niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayetaka kufuga. Mimi kusema kweli, mimi na mnyama yoyote mi sipendi. Sipendi kufuga. Maybe tuseme kuku. Kuku ni mnyama kweli. Kuku ni mnyama kweli. Ingekua ni kuku ni mnyama. Nasema, napenda kufuga kuku. Kwa sababu, kufuga kwake ni rahisi. Itanipatia mayai tena kuku enyewe pia mtu anaeza ikula Lakini mnyama kama paka umbwa hiyo mimi sipendi kufuga.

Je, je unapenda kuimba? Yes, napenda kuimba. Ndiyo, napenda kuimba. Napenda kuimba wimbo zawimbo za mungu. Nikizisikia zinafanya nakuwa karibu karibu na mungu. Inafanya najua mungu ako karibu na mimi. Inafanya nasikia poa moyoni. Sa zingine napata niko na mawazo, but afta nikishasikia hizo wimbo. Naona tu ni kama ni kama mungu amenisikia, ameniponya moyo.